Msimu ninaoupenda zaidi wa mwaka ni msimu wa masika, yaani kipindi cha mvua. Napenda. Msimu huo si kwa sababu ya tu ya mvua zenyewe, bali kwa sababu ya mabandiliko makubwa ya mazingira. Isia na maisha ya ujumla yana yotokea katika kipindi hiki. Kwanza kabisa, Msimu wa masika huleta uhai mpya katika mazingira. Baada ya kipindo kipindi cha joto au ukame, mvua hunyesha na hardhi huamka upya. Mimea huota majanu ya nakuwa mabichi na hewa uwasafi zaindi. Ninapo utazama ulimwengu katika msimu uu na hisi kama maisha ya naanza tena. Mandhari haya unipa hunipa hamani na moyo wakunikumbusha kwamba hata baanda ya nyakati ngumu uhai na matumaini hurudi tena pili napenda msimu wa masika kwa sababu ya hali ya hewa yake. Ingawa kuna wakati mvua uwa nyingi kwa ujumla hewa huwa ya wastan. Si ya joto kali wala si ya barindi kupita kiasi. Hii hunifanya nijisikie huru kufanya shughuli mbali mbali bila kuchoka sana. Usingizi pia huwa mzuri za hindi kwa sababu ya barindi ya asili inayokuja baanda ya mvua kunyesha. Tatu, msimu wa masika unaumuhimo mkubwa kiuchumi na kijamii. Hasa ka atika jamii nyingi sinazo tegemea kilimo. Msimu huu uwashiria mwanzo wakupanda mazao. Kufanya mipango na kuweka matumaini kwa mavuno zaidi mazuri. Ninapo uona msimu huu hukumbuka umuhimu wa kusubira na juhundi. Kwamba kila kila tunachopanda leo ndicho tutakachokivuna kesho. Hili hunipa funzo kubwa la maisha. Nne, msimu wa masika huleta mshikamaano miongoni mwa watu. Watu hushirikiana mashambani kusaidiana katika shughuliza kilimo. Hau hata kushirikiana kukabiliana changamoto zinazoweza kuleta mvua nyingi. Ushirikiano huu huimarisha mahusiano ya kijamii na kuwakumbusha watu umuhimu wa kuwapamoja. Hata hivyo, ni natambua pia kwamba msimu wa masika unachanga moto zake. Kama barabara huharibika, mafriko au magonjwa yanayohusiiana na maji, lakini hata changamoto hizi hunifanya nione dhamani ya maandalizi, mshikamano, na uangalifu katika maisha. Kwangu kwangu mimi, msimu huu si mkamilifu, lakini unaukweli wa maisha alisi. Kwa kumalizia, msimu wa masika diyo ninaoupenda zaindi kwa sababu unawakilisha uhai matumaini. Na mwanzo mpya. Unanifundisha kuwa maisha ya na mizunguko na kila mzunguko unamaana yake. Kupitia mvua ardhi hunawiri na vivyo hivyo. Kupitia changamoto binadamu ukua na kuwa imara zaindi.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, na kusema nikisema ivyo ninamaanisha kwa upana na kwa kina kabisa mimi huwa naona chakula kitamu si swala la kushibisha tumbo tu bali ni uzoefu mzima unaohusisha hisia kumbukumbu na hata utamaduni. Kili ninapofikiria chakula kitamu, hakili yangu aikimbi tu latha ya ulimi, bali pia arufu yake mwonekano wake nabnamna kinavyoandaliwa na mazingira yanayo nizunguka wakati ninapokila. Kwa hiyo, mapenzi yangu kwa chakula kitamu yanamzizi mingi kuliko inavyoweza kuwonekana juju. Ni kiangalia latha yenyewe npenda chakula yenye uwiano mzuri wa viungo. Sipendi chakula kilichopitua na chumvi au kilichokosa latha kabisa. Napenda chakula ambacho mpishi ameweka moyo wake. Hakajua ni kiasi gani chumvi, kitungu, tangawizi, pilipili na viungo fingine vina vitajika. Kwa mfano ninapokula wali uliopikwa vizuri na maharagwe au nyama. Napenda niisi latha ya asili ya chakula icho. Lakini pia niisi mguso wa viungo unanifanya nitamani kula zaindi. Hapo ndipo naposema chakula nikitamu kweli. Pia napenda chakula kinacho nirudisha kwenye kumbu kumbu fulani. Kuna vyakula ambavyo nikivila vina nifanya nikumbuke nyakati fulani za maisha. Kama vile nikiwa nyumbani au nikiwa na watu ninaowapenda. Kwa mfano, chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa upendo au uwa na latha ya kipekee sana kwangu. Hata kama si cha ngarama kubwa au cha kia kisasa. Mara nyingi uwa kitamu kuliko vykula vya mikahawa mikubwa. Kwa sababu kinamguso wa kisia. Iyo inanifanya nitambue kuwa chakula kitamu. Sii lazima kiwe cha bei ghali, bali kiwe na mahana na isia ndani yake. Kwa upande wa aina ya chakula, mimi sii mchaguzi sana. Napenda kuonja vyakula vya aina mbali mbali, mrandi tu, viwe vimeandaliwa kwa usafi na ustandi. Napenda chakula cha asili kama ugali, wali, ndizi, viazi, mboga, za majani na samaki au nyama. Lakini pia napenda kujaribu vyakula vingine tofauti. Hata vile vya tamanduni nyingine. Kila ninapo onja chakula kipya. Ninaisi kama ninajifunza kitu kipya. Kuhusu dunia na watu wanaokipika. Hilo unifanya nipate fura ya zaindi. Na kuongeza mapenzi yangu kwa chakula kitamu. Zaindi hapo napenda sana namna chakula kina vyoweza kuwaleta watu pamoja. Chakula kitamu kinapoliwa katika mazingira mazuri. Kinafungua mazungumzo. Kinaondoa ukimya na nikiongeza ukaribu katika wawatu. Nimegundua kuwa mara nyingi watu wanapokaa katika pamoja wakila chakula kitamu wanacheza zaindi. Hivyo wanazungumza kwa uhuru na wanajisikia vizuri. Hilo unifanya nikipende chakula kitamu sio kwa anjili yangu peke yangu. Bali pia kwa sababu ya mchango wake kwa mausiano na kibidandamu. Hata hivyo, pamoja na mapenzi yangu kwa chakula kitamu, mimi pia ujaribu kuwa na kiasi, ninaamini kuwa chakula kinapaswa kuliwa kwa nidhamu, kwa kuzingatia afya ya mwili. Kwa hiyo, napenda chakula kitamu, ambacho pia kina manufaa kwa mwili. Kama vile chakula chenye virutubisho, boga, matunda ya protini kwa uwiano mzuri kwangu latha na afya vinaweza kuenda pamoja bila kupingana ikiwa mtu atachagua na kuandaa chakula kwa busara. Kwa ujumla, nikijibu swali lako kwa dhati kabisa. Ndiyo, napenda chakula kitamu sana, napenda latha yake, napenda maana yake. Napenda kumbu kumbu na isia kinazonipa. Hivyo, na napenda namna kinavyoweza kunileta karibu na watu wengine chakula kitamu kwangu ni sehemu ya furaha ya maisha ni vitu kinachonifanya niskie furaha nimeridhika. Na pia mahali sahihi. Kwa wakati huu sana sana kama pilau au chapati iyo ni chakula ambacho mimi ukipenda sana kula ambacho unifanya nijisikie nimekamelika nimetosheka na nipo sawa.

Kwa kweli, mimi hupenda mchezo wa kandanda sana. Hasa, unao chezwa nchi kama vile ujerumani. Yaani, mpira huu, hunifanya nisikie nimetosheka sana. Hunifanya niweze kupumzisha akili zangu. Hunifanya nijisikie nimetosheka. Hakuna chombo ambacho naweza shika, yaani kinishinde. Yaani, mimi nikiona kandanda hivi. Mimi nasikia nimetosheka. Mimi naweza napenda sana kwanza timu ambayo inaitwa Liverpool ikicheza. Hii ni timu ya huko ujerumani. Ikiweza kucheza mimi najihisi nimetosheka. Hivi kwanza nikiona wakiweza kupata ushindi. Kama vile dhidhi ya timu zingine kama vile asenali na vingine kama vile Man City. Mimi hunifanya nijisikie nimetosheka huweza kunifurahisha, kunitia motisha, kunifanya nijisikie niko huru kwa hiyo siku. Hivyo, kushabikia mpira sio tu kuwaona. Unaweza kuniondolea hasira, unaniondolea mawazo mengi, unaniondolea dhiki, unaniondolea mambo ambayo yangeweza kunitatiza kihisia zangu. Hivyo, mimi napenda kuona timu hizo zikicheza vizuri. Kwanza nikiona pale ambapo mpira unaelea vyema. Mpira wa timu ninayoiunga mkono. Unacheza vizuri. Yaani hii hunipa motisha, hunifurahisha hunifurahisha na kunisaidia kujisikia nipo huru. Yaani ni kama mwenye anaweza ingia huko na kusherehekea nao. Mimi naweza napenda pia. Timu hii yaliapo kwa sababu ya wachezaji ilio nao. Mimi labda unaweza kueleza. Ni tangu lini umeanza kujipenda na timu. Mimi nilianzia kupenda hii timu. Tangu nikiwa mtoto mdogo wa miaka saba unusu hivi. Nimeuipenda, nimekuwa nayo. Nimekuwa nikiangalia mipira yake inayocheza. Nimekuwa nikiangalia wachazaji wanaokaa. Ikiweka kwa darasi nao na ikibadilisha maka ndarasi nao hadi siku ya leo hilo lianipa uwezo wa kuwa miongoni, mwa shabiki, wakuu sana wa timu ya Liverpool. Mimi napenda kwanza kuona wachezaji na wanao iunga. Washabiki wengine wakifurahia timu ikishinda. Hili hunipa uwezo wa kuondoa mawazo kwa akili yangu. Hivyo nakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yangu. Ulikuwa mpira wa Liverpool na Arsenali Ambapo mpira uli toka nne saba ambapo tulikuwa nyuma kwa magoli manne. Hivyo tuliputoka kipindi cha kwanza. Tukaenda kwa chumba cha kupumzika kochi aliweza kuwapa mawaidha mema ambayo ya lisaidia katika mpira kipindi cha pili. Hivyo tuliweza kusaidika sana. Kwani kipindi cha pili wachezaji walirudi wakiwa na hamu zaidi ya kucheza. Kipindi cha kwanza tulikuwa tumepigwa nne sare hivi tulikuwa na na mpaka mkubwa sana na washindani hivi waliporudi, walirudi kwa motisha, kwa kujiaminia. Na hivyo tukashangaa, goli ya kwanza tunaona ina peperushwa na msala ambayo ni mchezaji, dhabiti sana wa liverpool akaweza kutupeperusha goli ya kwanza ya pili, ya tatu, ya nne, na ya nne. Hivi tukakuwa katika ranki moja na timu ya upinzani. Hili liliweza kutusaidia sana kwani tuliweza kujitia moyo. Tukaamini kwamba hii tunaweza tukiwa tumetegea hivi, mechi ikaishia hapo ikabidi, mechi itaenda kwa dakika za kuongezwa. Hivyo, kwa hizi dakika za kuongezwa, walirudi na ile motisha, wa kipindi cha pili. Hivyo, walicheza vyema, tulifurahia mechi, na zaidi ya yote, waliweza kufunga magoli, hadi kufikisha magoli masaba. Hii timu ikishinda kwa kweli, mimi hunifanya nijisikie mkamilifu na mwenye furaha, mwenye, yaani mapenzi yangu kwa hii timu, ni ya dhati. Hakuna mtu anaweza nitenganisha nayo. Mimi na hii timu kwa kweli mimi huwafanya adi wengine kuami kwamba liverpool ndiyo timu kabisa kamilifu kwani mchezo yote duniani ujerumani huko nchi za nje nchi zingine zote.

Kwa kweli, masaa ninayolala kwa usiku hulingana na kazi na namna gani nimeitumia hio siku hAsa, ninapotumia siku yangu kwa masomo. Hiyo siku haina uchovu mwingi. Hivyo, ninaweza kukaa makini wakati mrefu sana bila kujisikia usingizi. Hili unipa uwezo wakuweza kufanya kazi zingine kama kazi za kompyuta. Hivyo kulala pema hulingana na kazi nilioifanya hiyo siku. Kwa kwanza mimi ni mwanafunzi. Ninapofanya kazi kama vile ya mjengo. Katika wikendi hii hunifanya nisikie uchovu mwingi sana mwilini. Hivyo kunifanya niweze kusikia nimesikia usingizi sana. Hili huniwezesha kulala mapema hili kuweza kupata kuweta lepe nzuri la usingizi bila kutatizika na kitu chochote. Hivyo, usingizi sio jambo la kusema nina mratiba. Usingizi hulingana na wakati ambapo na vile umetumia siku yako. Uchovu ulio nao mwilini na jinzi unavyotaka kulala kipindi kinatosha. Ama kazi ambayo unaidhaminia kufanya siku ifuatayo. Kwa mfano, ninapodhaminia kufanya kazi kama vile vile ya nitaji. Niamke mapema sana. Kama vile pia tena kusoma asubuhi na mapema. Kabla ya kuanzia shukuli zangu hio hunifanya nilale mapema. Ili niweze kuamka mapema pia. Kwani nikilala nimechelea hilo litani litanieza nikifika wakati wa kuamka. Litaeza kunipea uchovu mwingi. Ninashindwa kuamka. Yaani najisikia tu, endelea kulala ninajisikia tu, ongeza wakati mwingine wa kulala. Yaani ongeza, bado ujapata muda mzuri wa kujipunguza mawazo. Hivyo, kulala si jambo la kusema ni nachora ratiba. Mbali, ni jambo ambalo, huwa kwa akili. Ninajua kwamba, ili ni lale, nimefanya kaza gani kwanza. Nimetimiza malengo yangu ya hiyo siku. Ama, nimekua aje kwa hiyo siku. Kwa mfano, kama malengo yangu hajatimia, hii inanifanya nikue na hisia za hasira, inanifanya nijisikie kwamba sijatosheka kabisa. Hivyo, hadi nikiingia kitandani, usiku usingizi hauwezi niona, hauwezi siwezi lala, kwani sijatosheka kabisa. Malengo yangu ya siku, hayaja kamilika. Hivyo hunifanya nijiskie mchovu bado nipo sawa kuendelea na kazi ya hio siku hili linaezafanya ata nilale ata saa nne unusu saa saba huko lakini siku ambayo ninajiskia kwamba nimekamilisha malengo yangu ya siku mi hulala mapema. Kama siku ambayo nimesoma vizuri, nimeingia hapa nikafanya kazi vizuri, nimechapa kibarua changu vizuri. Kama ni mjengo nimeenda nikafurahia na wengine, nimalize mambo na story, nimalize mambo na kucheza, mwili umetosheka, mambo na chakula nime kula. Hili hunifanya nijisikie nimetosheka sana. Hivyo kulala naeza lala pia saa moja usiku au saa moja kasorobo hivi. Kulala hailingani haiendani na mtu mwingine. Kama mwenzagu amelala saa moja. Mi haimanishi nitalala saa moja. Sote tunaeza ingia kwa kitanda. Bali usingizi wetu unakuwa wakati tofauti. Kwa mfano ameingia kitanda saa saba usiku. Nami nimeingia saa saba na dakika kasorobo hivi. Naeza lala mapema. Yeye bado naeza muacha akiwa bado hApo wazi. Bando usingizi hauja mpata. Hivyo usingizi haulingani tuu. Na jinsi mtu anavyo anavyofanya kazi bali hulingani tuu. Na jinsi au ile hali ya mtu pia jinsi mtu alivyo ki hali kwa mfana mtu mgonjwa hujihisi kulala mapema. Kwa mfano mi nikiwa mgonjwa. Mi hulala mapema sana hadi saa nne saa kumi jioni. Mi hukuwa nimelala. Kwani ugonjwa hufanya mwili kujisikia nimechoka sana. Hivyo huhitaji wakati wakupumzika. Wakati wakufikiria kama sijakamilisha mambo nalala hivyo hivyo. Kwani hata nikikaa wazi hali yangu ya mwili haiwezi kuniruhusu. Hivyo kulala hailingani tu na ratiba hailingani tu na jinsi nilivyo tumia siku. Bali hulingana tu hulingana na hali yangu wa mwili asante kwa wakati ulionipa kusikiliza.

Kwa kweli unalipo niuliza hili swali, unanifanya nihisi kucheka. Kuniuliza nguvu zako, ni zipi kazini. Hee, nina nguvu nyingi sana, kazini. Kwani mimi, ndiye kiongozi, ndiye tegemeo anayo hitajika kuweka ahadi, kuweka mapangilio mema katika kazini ninayoifanya. Hivyo katika kazi mimi ndiyo mwenye kuleta mwenye kufirikiria kila kitu. Kila kitu kinanitegemea hivyo katika kazi mimi nina nguvu nyingi sana nguvu ya kwanza mimi ninahitajika kuwasilisha na kuweza kuwalipa wafanyi kazi wangu. Hivyo katika kazi mimi nikiwalipa hunipa hunipa nguvu nyingi sana kwani wanaweza kuniamini, wanaweza kunifanya kazi vyema na wanaweza kuamini kwamba mimi sii mkora. Hivi katika kazi mimi ndiye chombo chenye kinaweweza kuwasilisha na nidhamu mimi ndiye chombo kinayoweza kueleza sifa za hiyo kampuni yetu katika kazi mimi ndiye mwenye nguvu sana. Kwani bila mimi inawawia vigumu sana kufanya kazi zingine kama vile kuuza vitu za duka hizo ulifanya kuwa ngumu sana. Kw ni hakuna mtu anayeweza kuelezea wateja sifa za hiyo kazi, sifa za hiyo kampuni na ni nini ambacho hiyo kampuni inaweza kufanya kwa wakati ilikuweza kuimarika zaidi hivyo. Katika kazi mimi ni chombo chenye maana sana na kina nguvu sana. Pili nguvu zangu ni kufanya uamuzi nikisema uamuzi huu yaani haya ndiyo malengo na dhamia ambayo tunaweza kufanya kwa huu mwaka hiyo ndiyo itakua wafanyikazi hawataweza kuniuliza maswali kama vile ni nani ame mbona umesema hivyo, na ni aje unafikiria ukisema hivyo. Kwani nikisema swali hivi ilinafanyo hivi huu mwaka tunafanya hivi huu mwaka masuluhisho yetu. Tunaweza kupata hivi, hivyo hakuna mtu ataenda kinyume na mashariti ninayo toa, hivyo, kunipa nguvu nyingi sana katika kampuni, katika kazi. Hili ni jambo ambalo hunifanya njisikie, nimetosheka sana pia hunifurahisha, hunitosheleza kiakili, huweza kunisaindia sana kufikiria jinsi watu wengine wanataka na kufanya jambo ambalo haliwezi kufanywa na wengine kupitia nguvu ambazo zangu kazini pia huniweza kunipa kipao kikubwa sana cha kihela. Kwani naezapata kihela kulingana na wakati ambayo nimeutumia sana kazini hivyo nikitumia kama kadri ya uwezo wangu. Kama vile nikitumia munda wa hivi masaa kumi kazini inafaida pia kwani nikipato ninachopata ni cha hali ya juu sana hakiwezi kulinganishwa na mtu ambaye ametumia dakika kuumi kazini hivyo katika kazi mimi ninanguvu sana. Hailinganishi na jinsi watu wanavyo sema. Hailinganishi na jinsi watu wanavyo fanya mimi bali nikisema amri ifanywe hivi hivyo ndivyo watakavyo fanya nikisema tunafuata huu mwendo huo ndio takaoufuata kwani kazi mimi ndiye maneja mkuu sana. Iyo kampuni nikisema ni hili hilo ndilo tutafanya na kwa kweli, situmiangi nguvu zangu kazini kwa kufanya mambo ambayo, hayana dhamira njema kwa wafanyi kazi, hana dhamira jema kwa kampuni. Hilo, hunipa uwezo. Wafanyi kazi wangu kuniamini, hunipa uwezo wafanyi kazi kusema kwamba tukiwa na wewe tumetosheka kwa hivyo ni kiwaona tu wanafanya kazi vyema hunitosheleza ki akili, ki mawazo, kila kitu ninavyofanya, hunifurahisha. Hivyo ni kifanya mambo katika kazi huwa ni na nguvu, natumia nguvu zangu sana. Pia nina nguvu ya kusema mfanyi kazi analipwa kipato kinatosha vipi? Kwa mfano, kama ninataka alipwe kadri ya wakati ambao ametumia hivyo hiyo tutatumia huo wakati kumlipa kwa mfano kwa mfano mtu aliyetumia masaa tano hawezi kulipwa kipato. Kilicho sawa na mtu ambayo ametumia masaa mawili. Robo hivyo asanti kwa wakati wako asanti.

Naam, mimi mchezo ninapenda michezo ya olimpiki saana. Hambayo mchezo naupenda sana ni mchezo wa mpira wa kandanda. Kwani huo mpira unifanya nijisikie kwamba nimeweza kupumzika, akili yangu imelegea. Na imeweza kupunguza mawazo niliyokuwa nayo hiyo siku. Kwa mfano, timu ninayoipenda kuishabikia sana na timu ya uingereza ambayo inaitwa liverpool. Hii timu inapocheza unifanya nijisikie nimetosheka sana. Nilipokuwa na mawazo, huniweza kunipunguzia mawazo, huniweza kunitolea mawazo. Yaani ninajisikia nimetosheka sana, ninapoiyetazama ikicheza. Asaa pale ambapo, wachezaji wanacheza, wanajituma vizuri kandri ya uwezo wao wote kiwanjani. Hivyo, na pia wachezanji wanatumia hiyo nafasi kuchezesha mpira vyema. Hili unipa utoshekaji katika hakili zangu, katika mawazo. Pia uniweza kunipa motisha ya kufanya shughuli zangu za siku. Mfano ambapo wanapocheza mimi huwamini kwamba ninaweza kupata munda mwema wa kuweza kuwatazama. Hivyo kuniraisishia kazi na kunifanya nitie juundi sana kazini hili kupata iyo umunda wa kuenda kutazama wakicheza. Pia mimi upenda kuhusika sana katika mpira wa kandanda. Kwani mi ni mchezanji maarufu, ninauwezo wa kucheza, na nimefikia andi kile u mapao ya juu sana katika mpira wa miguu, yaani kandanda, huu mpira hufanya watu kusherehekea sana, ufurahisha. Na kwani kwa wachezanji, haufurahishi kabisa, mnapofungwa yaani, mnapofungana, mnapopata ushindi, huwa ni jambo la kusherehekea huwa ni jambo linaofanya watu kuamini kwamba, mna uwezo. Hivyo, katika kusema ninapenda olimpiki, ni kweli kabisa mi ninapenda olimpiki hasaa mpira wa kandanda napenda kuona wachezanji ninaowathamani sana. Walio na kipau cha juu wakicheza kama wachezanji kama vile Zambi, Alonso na wengine kama vile mo salah na wengine kama pendri hawa wachezanji huwa na uwezo wa kucheza na kutumia nguvu nyingi sana katika mchezo kwani kila kitu kwa hii ndunia ni kunjituma ninapoona watu wakijituma vyema. Na kuhakikisha kwamba timu yao haibaki nyuma hilo hunitia motisha saana. Na kueza kunipa mfursa ya kufurahia, ya kueza kujandili na wengine jinsi ambao mpira umekua. Uweza pia kujenga urafiki na wengine. Tunapokua tukicheza, tunapokua tukiongelea mpira. Ili uweze kujenga urafiki sana mzuri na wa kuaminika. Hivyo, katika mtu kucheza, watu uaminiana, watu hupeana mawazo, watu hupeana mawaitha. Watu huweza kuongelea jambo ambalo limewasinya ivyo kukatika maisha haya kutazama mbichezo kama vile ya kandanda ikichezwa. Uwa ni kitu cha kufurahisha ungependa kueleza ni mchezo gani wa olimpiki unaoupenda. Mi na nimesema tena na narudia tena. Mimi napenda kandanda. Kandanda uweza kunifanya nijisikie nimetosheka. Isia zangu zimekwenda. Isia nilizokuwa nazo kama nimeachwa na bibi zimeweza kupotea. Hakuna jambo lingine linanitia mawazo. Hakuna jambo la kufikiria. Kwani hakili yangu yote mimi huitumia katika kutazama na kuangalia jinsi mpira unavyochezwa. Ninapotazama na kuona mipira na kandale ikichezwa vyema. Kwa kweli hunipa raha hunipa uwezo wa kufikiria jambo ninalotaka kufanya linalokuja ivyo kutazama olimpiki si tu kwa manufaa yangu ya kiakili bali kwa manufaa pia yangu ya kikazi kwani tunapoamua tunaongelea jambo kama vile jinsi mpira umekuwa tunaenza kupata jambo la kuongelea na wandogu wangu na wakubwa wangu kwani tukiongelea mpira kila mtu amekuwa akiutazama kila mtu ana mlengo malengo yake kuhusu jinsi mpira umekuwa na jinsi alivyokuwa akiutamani uende na jinsi ambao umetimiza malengo yake hivyo kuangalia michezo ikichezwa ni fursa jema sana ya kueza kukuuza urafiki, kueza kukuuza uhusiano mwema na kueza kuimarisha pia ushirika wako na kukupa wakati mwema sana wa kueza kua huru wa kueleza shinda zako na watu wengine hasa naupenda sana.

Ninapotafakari kuhusu matumizi yangu ya kompyuta, ninagundua kuwa ninatumia kwa mambo mengi sana. Lakini kuna matumizi machache ambayo yanajitokeza zaidi na kuchukua sehemu kubwa ya muda wangu. Kwanza kabisa, ninaitumia kompyuta kama chombo kikuu cha kufikiri, kupanga na kutekeleza kazi zangu za kila siku. Kwangu, kompyuta si kifaa cha anasa tuu, bali ni kama ofisi yangu, maktaba yangu na daftari langu la mawazo kwa wakati mmoja. Matumizi yangu makubwa zaidi ya kompyuta ni kwa ajili ya kazi zinazohusisha taarifa na maarifa. Ninaitumia kuandika, kusoma na kuchambua taarifa mbali mbali. Mara nyingi hua naandika maandishi marefu nikitengeneza mawazo yangu hatua kwa hatua. Nikirekebisha sentensi na kuakikisha ujumbe ninaotaka kufikisha uneleweka vizuri. Kompyuto hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina kwa sababu nina uwezo kurudi nyuma, kusahihisha na kuboresha kili nilichoandika bila shida kubwa. Hilo hunifanya nisikie huru sana katika kueleza mawazo yangu. Pili, ninaitumia kompyuta sana kwa ajili ya kujifunza kupitia komputa. Ninaweza kupata v vitabu vya kiteknolojia, kielektroniki, makala na nyenzo mbalibali za elimu ninapokutana na jambo nisiloelewa kompyuta hunisaidia kutatua maelezo kulinganisha vianzo tofauti na kujijenga uelewa mpana kwa mtazamo wangu. Kwa mtazamo wangu, kompyuta imebadilisha kabisa namna ninavyojifunza kwa sababu, inanipa ufikiaji wa maarifa mengi kwa muda mfupi kuliko ilivyokuwa zamani. Zaidi ya hayo, ninaitumia kompyuta kwa mawasiliano, kupitia baruapepe, majukuu haya mazungumzo, na zana nyingine za kidigitali. Ninaweza kuwasiliana na watu walioko sehemu tofauti kabisa, kompyuta hunifanya nijiskie karibu na wengine. Hata kama kijiografia tuko mbali, ninaitumia kuwasiliana kuhusu kazi, kubadilisha mawazo, wakati mwingine hata kushiriki hisia au maoni kwa kina zaidi kuliko ambavyo ningefanya na mazungumzo haraka. Kompyuta pia ninaitumia kama chombo cha kupanga maisha yangu, ninapanga ratiba, ninaandika malengo, na ninafuatilia maendeleo ya mambo, mbalimbali ninayofanya kwa kutumia komputa, ninaweza kuwa kuona kwa uwazi, nini kinahitajika kufanywa, nini kipaumbele sana. Hii hunisaidia kupunguza msongomano wa mawazo na kunipa utulivu wa akili kwa sababu najua mambo yangu yapo mahali pamoja na yanaweza kufuatiliwa urahisi. Ingawa kazi ni kujifunza ndizo sababu kuu siwezi kusema situmii kompyuta kwa burudani. Ninaitumia kusikiliza muziki, kutazama maudhui mbali mbali na pia wakati mwngine kujipumjisha akili yangu baada ya kazi nyingi. Hata hivyo, burudani kwangu huja baanda majukumu na mara nyingi huwa ni njia ya kujipa nguvu mpya ili niweze kurudi kufanya kazi ya umakini zaidi. Hivyo kwa jumla nikisema ni kwanini natumia kompyuta zaidi. Ningesema ni kwa sababu inanisaidia kufikiri, kujifunza, kuwasiliana na kupanga maisha yangu kwa ufanisi. Kompyuta imekuwa sehemu muhimu sana ya utaratibu wangu wa kila siku. Na bila hiyo, ningehisi kama kuna chombo muhimu kimekosekana kwangu, matumizi ya kompyuta yanaenda zaindi ya kubofya vitufe ni sehemu ya namna ninavyoishi kufanya maamuzi katika dunia ya kisasa. Hivyo kompumyuta ina matumizi mengi sana katika maisha yangu. Na hayo niliyoyasema ndiyo sana niliotumia kompyuta kufanya na hiyo kompyuta yenye teknolojia ambayo imenisaidia sana imeniimarisha kihali, imeniimarisha kimawazo, imeniimarisha na kurahisisha kazi zangu nyingi sana kunifanya niweze kutimiza kazi kwa muda, kunisaidia kuweza kuhakikisha kwamba majukumu yangu yote yameingiliana ipasavyo bila kuchanganyika.

Napulizwa mchezo gani naopenda kucheza, inajikuta, nikitafakari si mchezo moja tu, bali dhana nzima ya mchezo na nafasi yake katika maisha yangu. Kwa ujumula, napenda michezo inayochanganya, burudani, changamoto ya kiakili au kimuli na pia fusa ya kushirikiana wengine. Mchezo pia unipa nafasi ya kujipumzisha akili, kujifunza nidhamu, na wakati mwingine hata kujitambua zaindi. Kati ya michezo yote napenda sana michezo ya kufikiri na kupanga mikakati. Mikakati michezo kama vile drifti, sataraji, na au ata michezo ya kikiutamaduni nayo hitaji kupanga hatua kabla ya kuzichukua, hunivutia sana. Inapocheza michezo ii, inajisikia kama akili yangu inafanya kazi kwa kasi na umakini wa hali ya juu. Kila hatua ninayochukua, inanilazimisha kufikiria matokeo yake. Si tuu kwa munda mfupi, bali pia kwa munda mrefu. Ile unifundisha ubumilibu umakini na uwezo kufanya maamuzi kwa busara. Pia napenda michezo, yatimu. H, asa ile, inayoitaji ushirikiano na mawasiliano mazuri. Michezo kama mpira wa miguu unibutia kwa sababu ayimuhusu mtu mmoja tu. Bali inahitaji kila mshiriki, acheze nafasi yake ipasavyo. Napocheza mpira wa miguu ninajisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaindi yangu. Napenda napenda namna ambavyo watu wenye tabia na uwezo tofauti wanavyoweza kuunganishwa na lengo moja ushindi katika mchezo watimu unipafuraha kubwa zaindi. Kwa sababu najua haujatoka na juhundi zangu peke yangu, bali juhundi za pamoja. Kwa upane mwingine, ninapenda michezo ya mtu binafsi ambayo inanipa nafasi ya kujipima. Na kujivuka mwenyewe. Mchezo kama kukimbia au michezo ya mazoezi hunipa manafasi ya kushindana na wenzangu uwezo wangu wajana. Inapofanikiwa kuboresha munda wangu au stamina yangu inajisikia kama nimepiga hatua kubwa binafasi. Mchezo ya haina hii, hunifundisha nidhamu, kujituma na umuhimu wakujua afya ya mwili na akili. Zaindi ya ushinani inapenda michezo kwa sababu ya burudani na mapumziko inayoto. Baada ya siku defu na kazi ya mawazo mengi kucheza mchezo fulani hunisaindia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu. Mchezo unifanya ni cheke ni ya masike na wakati mwingine ni sahau kabisa, changamoto nyingi za maisha. Kwa upande mfupi, hilo ni jambo nalotha mini sana. Kwa sababu lina nisaindia kudumisha uwihano katika maisha yangu. Pia, napenda michezo kwa sababu ujenga mahusiano. Mara nyingi, michezo uwa nadaraja la kuwatanisha watu, wapya au, kuimarisha urafiki, uliopo. Kupitia michezo, nimejifunza kufanya kazi na watu tofauti tofauti, kuheshimu sheria na kukubali kushindwa, pale inapobidi. Haya yote ni mafunzo yanayovuka mipaka ya uwanja wa mchezo na kuingia katika maisha halisi. Hakwa hivyo, nikijibu kwa ufupi, lakini kwa maana pana, ninapenda mchezo inaokchanganya kufikiri, ushirikiano, na burudani. Iwe ni mchezo wa akili, watimu, au wa mtu binafsi. Napenda kucheza mchezo inayoniacha, nikiwa nimejifunza kitu, nimefurahiya munda wangu, na nimejisikia kuwa bora kidogo kuliko nilivyo kuwa kabla ya kuanza mkicheza. Hivyo mchezo huwa na majukumu mengi sana katika mimi huwa unaweza kuleta burudani, uhusiano, umoja na kutuburudisha watu wengi. Kuleta uwezo wakufikiria, uweze kunisaidia sana sana.

Nikifikiria kuhusu kila ninachokula mara nyingi asubuhi napata nafasi ya kutafakari juu zaidi ya jinsi asubuhi zinavyoanza kwangu na jinsi chakula cha asubuhi kinavyo guza maisha yangu kwa namna ya kiakili, kimwili na hata kihisia. Kwa kawaida, asubuhi ni wakati muhimu sana kwangu. Ni hatua ya kuanzisha siku na ninapochagua chakula changu. Cha asubuhi si chakula tu, ninachokula. Bali pia ni jinsi ninavyo, ninavyoanzisha mtindo wa siku nzima. Kwa hivyo, chakula cha subuhi si kitu cha haraka kwangu, bali ni sehemu ya mwelekezo, kuendelezo, wa mazoeo na utunzaji wa mwili na akili yangu. Mara nyingi ya asubuhi napendelea chakula kilicho rahisi lakini kinachonipa nguvu ya kutosha kwa mfano mara nyingi napata mlo wenye wanga kama mkate, ugali mdogo au viazi vilivyo pikwa pamoja na protini kama mayai, siagi ama maziwa nadhani sababu kubwa ya kuchagua vitu hivi huwa vinanipa vishati ya kutosha kwa muda mrefu na husaidia akili yangu kuanza kufanya kazi vizuri bila kupata mapungufu ya nishati. Ni kama kutoa mafuta kwa injini kile kipande cha chakula kinachokulu kinachokulaua kinasaidia mwili wangu na akili kuanza siku kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, mara nyingi napenda kuongeza matune au juisi. Ndizi, tunda la zabibu au Apple mara nyingi huwa sehemu ya asubuhi yangu. Sababu ya kuwa na matunda ni mara mbili kwanza hutoa vitamini na madini muhimu ambayo husaidia mwli kuamka vizuri. Na pili, hutoa ladha tamu na upya unaonifanya njisikie vizuri kimoyo. Hii inanikumbusha kuwa chakula chasubui si lazima kiwe kigumu au kizito sana. Lakini kinaweza kuwa rahisi kizuri na chenye afya mara nyingine hasaa wakati wa muda na nina muda zaidi napenda pia kutumia kahawa au chai asubuhi. Hii sii ya kwa sababu ya kafeni tuu, bali pia ni sababu ya utamaduni na utaratibu za kuamsha ya akili. Kila kikombe cha chai au kahawa kinaongeza hisia ya kuwa tayari kuanza siku na hunifanya nijiweke kimaandalizi na mambo ya kazi au shughuli nyingine zinazofuata. Ni kama ishara kwamba, sasa ni wakati wa kuamka kuzingatia na kuanza kufanya mambo kwa makini. Pia mara nyingi, asubuhi huusishwa chakula kinachoandaliwa kwa kupendwa na utaratibu. Hata kama ni mlo mdogo, kama kuna mkate uliokatwa vizuri na mayai yaliyopikwa kwa kiasi. Au jinsi iliotengenezwa nyumbani, ninajisikia furaha na kuridhika zaidi. Kwa hivyo, chakula cha asubuhi sii tu lishe bali pia nisehemu ya kuandisha siku kwa amani na kuridhika. Hivyo, hii pia huwathie jinsi ninavyo shughulika na changamoto za siku nzima. Kiujumla, nikijibu swali lako, mara nyingi asubuhi ninakula mlo unaojumuisha wanga, protini na mara nyingi matunda au kinywaji chenji kafein. Kama kahawa au chai, lakini zaidi ya vyakula hivi, ni mtindo wakuanza siku na hunifanya njisikie nikiwa na nguvu. Makini na tayari kukabiliana na kila jambo linalokuja mbele yangu. Asubui kwa hakika ni msingi wa siku na chakula ninachokula wakati huwa ni kama msingi wa moyo na mwili wangu wa siku nzima. Hivyo na kuwa makini sana kwa chakula nachakula asubuhi ili kuhakikisha siku yangu hii njema bila matatizo. Sipitii madhara. Sipitii mateso yoyote. Hivyo nafurahia sana asante kwa muda wako.

Nikifikiria kuhusu harufu ninazo penda napata nafasi ya kueleza jinsi hisia zangu zinavyo husiana sana na harufu na jinsi zinavyoweza kunikumba na kunifanya nijisikie vizuri. Kwangu harufu si tu jambo la kuonja kwa pua ni hisia ni kumbukumbu na mara nyingine ni hadithi ndogo ni usafisho moja kwa moja adi moyoni mwangu. Harufu ninazopenda mara nyingi huwa na mchanganyiko wa asili utulivu na uhai na kila moja ina maana maalum katika maisha yangu kwanza kabisa napenda harufu za asili hasa zile zinazotokana na mimea maua au ardhini kwa mfano harufu ya maua kama maua ya waridi au lavenda. Inanifanya nijisikie utulivu na amani mara moja na penda nijihisi harufu hizi zina vyoweza kuleta hisia za furaha na upya. Zikini sukuma kufikiri kuhusu maeneo tulio kua tukipumzika au wakati wafuraha tulio jali. Harufu ya udongo mchanga ushaji baada ya mvua pia nikipengele kina cho kipenda sana. Kwa sababu inanikumbusha jinsi dunia ilivyoamka na kunijaza hisia za matumaini na mpya kuanza siku. Hii harufu ni kama kumbu kumbu ya asili na kila wakati ninapo isikia napata faraja za kipeke zaidi ya harufu za asili na penda pia harufu zinazo husiana chakula hasa chakula kinachopikwa nyumbani harufu ya chapati ikipikwa au mkate mpya uliotoka kwenye tanuri hunifanya nijisikie nyumbani na kuleta hisia za utulivu na furaha. Harufu hizi si tu kwamba zinanifanya nitamani kula. Bali pia zanifanya moyo wangu ujisikie kuwa kwa furaha. Ziki tuma ujumbe wa amani na usalama ndani yangu. Hii inanionyesha jinsi harufu ilivyoweza kuunganisha mwili na akili kwa njia ya kipekee. Pia napenda harufu zinazotoka mimea ya misitu au bahari. Kwani harufu ya upepo mchanga unavutwa kutoka baharini na upepo wa misitu yenye miti mikubwa inanikumbusha uhuru mpambazuko na nguvu ya maisha. Mara nyingi napenda kutembea au kukaa kuchukua pumzi za harufu hizi kwa sababu hunifanya njisikie kwamba nipo sehemu ya dunia. Si mtu mmoja tu anae kaa ndani ya chumba harufu hizi hutoa faraja ya kipekee na mara nyingine hunisaindia kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Za harufu nyingine ambazo upea napenda ni zile zinazohusiana na usafi na hali utulivu wa nyumbani. Harufu ya sabuni nzuri, ya mafuta ya jikoni, au ya mkaa safi, hutoa hisia za mpangilio, usafi, na starehe. Napenda harufu hizi kwa sababu zinanifanya nilisikie vizuri kima wazo, kimwili, zikiongeza utulivu na furaha ndogo ndogo za maisha ya kila siku. Kwa ujumla, nikijibu swali na kwa dhati, harufu ninazopenda ni zile zinazo husisha asili, chakula, hewa, hewa safi na usafi. Lakini zaidi ya harufu hizo peke yake ninazi penda kwa sababu zina nifanya jisikie amani, furaha na kua sehemu ya dunia. Harufu kwangu, si kitu tu cha muda mfupi, ni daraja la hisia, kumbukumbu na furaha. Na mara nyingine, mara nyingi, zinanifanya ni jisikie hai mwenye mkunguvu na tayari kukabilana na changamoto za siku. Harufu ndizo zinazo pambanana maisha yangu na kwa namna inayo onekana lakini inayogusa moyo wangu kwa moja kwa moja. Hivyo hii inaniweza kunisaindia sana. Harufu zina maana sana katika maisha yangu. Hivyo nina weza kujiweka kipaumbele sana.

Niki jitafakari kuhusu changamoto nazokutana nazo kazini napata nafasi ya kuona kwa kina jinsi maisha yangu ya kazi si raisi kila wakati. Na jinsi changamoto hizi zinazo nifanya nithamini mafanikio madoko na makubwa. Kazi kwangu si kuhusu kufanya jambo au muendo wa kawainda bali ni safari ya atuwa nyingi, za furaa, za kujifunza, na maa nyingine, za kuchanganyikiwa, changamoto ni sehemu, isiyo weza kuepuka ya safari hii ni kujikabiliana na himiza ukuaji wangu kibinafsi la kitaaluma kwanza changamoto kubwa nayokutana nayo ni msongamano wa kazi za muda. Mara nyingi kazi zinakuwa nyingi na kila moja inaitaji la haraka hali hii ina nisukuma kuwa na mukakati mzuri wa kupanga munda lakini pia inaniweka chini ya shinikizo. Hii ni changamoto kwa sababu inaitaji si tu ujuzi wa kimsingi wa kazi bali pia nidhamu uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka bila kupoteza ubora. Mara nyingine ni naona kama muna haukitoshi na utoshi na ilo linaweza kuleta wasiwasi. Lakini pia linafundisha jinsi ya kuzingatia kipaumbele na kutumia raslimazi zangu za ufanisi zaidi. Changamoto nyingine inajitokeza mara nyingi mara kwa mara ni kushugulika na mawasiliano tofauti ya watu. Kazini utakutana na watu wenye tabia mitazamo na njia za kufanya mambo tofauti na zako. Hii naweza kuleta mkanganyiko na kutoelewana. Kwa mfano wakati mtu anatarajia jambo lifanyike kwa namna fulani. Lakini mimi ninaona njia tofauti. Kunaweza kuwa na changamoto ya kuelewa na kwa pamoja na kupata suluhisho. Hii inanisukuma kujifunza si tu kwa kuwasiliana kwa wazi bali pia kwa usha kwa kuwa na subira kujisikiliza na kuelewa oja za wengine bila dharau. Ni changamoto inayoitaji ubunifu eshima na ustandi wa kutatua migongano ya kijamii ya kwa jie ya hamani. Zaindi ya hapo, mara nyingine changamoto zinazokutana nazo ni kushugulikia mashati, mapia hau teknolojia mpya zini. Ndulia tunia ya kazi ya sasa, ubandilika haraka sana. Mara nyingi kuna programu mpya mfumo mpya au mbinu mpya za kufanya kazi. Kutoka upande moja, hii ni fulsa ya kujifunza. Lakini upande mwingine ni changamoto kubwa kwani inaitaji wakati kujizengia, kujuzi na maa nyingine kuondoa ofu ya kufanya makosa. Hii ina nisukuma kujutuma zaindi kuwa makini na kuendelea kuwa mwanafunzi hata pale ni napoisi tayari. Changamoto nyingine kwa upane wakibinafsi ni kusawazisha kazi na maisha binafsi. Na nyingi, majukumu ya kazi uingiliana, majukumu binafsi, na ninajikuta nikitafuta jia ya kudumisha uwiano, hii ni changamoto kwa sababu aiwezi kusuluwisho kwa mbinu moja, inaitaji mipango, nidhamu, na maa nyingine kujifunza kusema hapana, hau kutenga munda wakustandi, lakini changamoto hii pia ni mwalimu mzuri, kwa sababu inafundisha umuimu wa mipaka, kukipaombele na kuzingatia afya ya mwili na akili mwisho wa yote ni kijitazama changamoto ninazo kutana zo kazini. Sii zile zinazokatisha mtamaa peke yake bali ni seemu ya jia ya kujifunza na kukua. Zina imarisha, zina nisukuma na kuwa makini zaindi. Zina nifunza kushirikiana kupanga na kuendelea kutafuta suluhisho. Changamoto hizi zinanionyesha kuwa kazi siyo tu kuhusu malipo au cheo. Bali pia ni kuhusu kujijengea ujuzi ndoto na tabia nzuri zinazoniweka tayari kwa changamoto kubwa zaidi za maisha. Kwa akika changamoto kazini ni seemu ya maisha yangu ya kitaaluma na ubinafsi na kibinafsi na nikizi kubaliana nazo nazifanya niwebora zaidi na zaidi.

Nikijuliza kama napenda kuvaa kofia, ningesema ndiyo, napenda kuvaa kofia, lakini na mapenzi yangu kwa kofia, hayapo juu juu tu, ya nasababu isia na maana fulani kulingana na mazingira na wakati kofia kwangu sii pambo la kawaida tu, bali nikitu chenye kazi zaidi ya moja, kinaweza kuwa kinga, ntindo, au ata anjia ya kujieleza bila kusema neno lote. Kwanza kabisa nasema kuvaa kofia kwa sababu ya kinga, kofia unisaindia sana, sana ninapokuwa nje kwenye jua kali, au wakati wa baridi, jua ikiwa kali, kuvaa kofia unifanya nijisikie salama, zaidi, kichwa changu wakipati joto kupita kiasi, na moyo macho yangu ulindwa dhindi ya mwanga mkali, wakati katika mazingira ya barindi au pepo, kofia unipajoto na kunifanya njisikie njuri zaidi. Kwa hivyo, kwa upande huu, kofia ni rafiki wafya na ustawi wangu. Lakini mbali na kinga napenda kofia kwa sababu ya mtindo na muonekano. Kuna maana, kuna namna fulani kofia inavyoweza kubadilisha sura ya mtu na kumfanya nijisikie tofauti. Nikivaa kofia inayolingana na mavazi yangu mara nyingi uongeza kujiamini kwangu. Najihisi ni mejipanga vizuri nipo makini na mwonekano wangu na naelewa na namna na kujiwasilisha kwa wengine. Kwa wakati mwengine kofia hunipa muonekano wa utulivu. Kwa wakati mwengine unipa muonekano wa kujiamini au ata ubunifu. Pia napenda kofia kwa sababu zinaweza kuwa namna ya kihisia au kumbu kumbu. Kuna kofia ambazo ni kizivaa unikumbusha mahali fulani nilipo kwenda. Tukio fulani loshiriki au mtu fulani alienipa. Kofia kama hizo uwa na thamani zaidi kwa angu kuliko biyake. Kila ninapo zivaa na jihisi kama nimebebea sehemu ya kumbu kumbu ya pamoja nami hilo unifaya ni nione kofia situ kama vazi bali kama chombo cha kumbu kumbu rahisi. Hata hivyo sipendi kuvaa kofia kila wakati au kila mahali. Mimi huchanganya kuvaa kofia kulingana na mazingira, tukio na hali ni nyingi na hali yangu ya siku hiyo kuna nyakati napendelea kuwa huru bila kofia hasa ninapokuwa ndan au katika mazingira rasmi zaindi ambapo kofia inaweza isiwa sahihi. Isiwe sahihi. Wangu kuvaa kofia ni swala la utanguzi na isia. Sijambola kulazimika au la mazoea ya kila siku. Napenda kofia kwa sababu ninaweka inaweza kuonyesho mtu na tabia ya mtu. Haina ya kofia unayovaa mara nyingi uwasilisha ujumbe fulani. Hata bila kwewe kusema. Kofia ya mchezo naweza kuonyesha upendo na upendo wa mchezo. Hau mtindo wa maisha kwa vitendo. Kofia ya kitamaduni inaweza kuonyesha ya heshima. Kwamila utambulisho wa mtu. Mimi hu penda kuvaa kofia zinazolingana. Mimi kama mtu zinazo onyesha unye nyekevu, utulivu. Na uhuru wa kujieleza. Kwa jumla, kwa jumla. Ni kijibu swali ili kuwazi na kwa kina ndio, napenda kuvaa kofia. Napenda kwa sababu hunilinda, unifanya nijisikie vizuri, unyongezee Kujiamini. Na mara nyingi, unibebea kihisia. Kofia kwangu si kitu chalazima kila wakati. Lakini napofaliwa kwa wakati sahihi. Na kwa sababu sahihi, huwasahemu nzuri sana ya maisha yangu na namna navijieleza kwa dunia inaonizunguka. Hivyo, kuvalia kofia. Inalingana, siku sema kuhumeniwa na kofi ya leo, utaniona nayo kesho. Hivyo, ukiniona nayo leo, sihaali kwa mba kesho bado utakuwa na nahio kofia. Hivyo, kuniona na kofia, aimanishi, utaniona wana siku tatu, mfululizo, siku nne, na kwa sababu, kwa sana sana, wezi niona kofia kama mahali, kama vile kanisani, kazini, au shughuli rasmi yaamazo, nizaki rasmi. Hivyo, nitaweza kutoa kofia kama kujina misha.